Dio, nimewe kununua tikiti za Tukio. Nilihakikisha nimenunua mapema kupitia jiarasmi hili kuepuka usumbufu wa dakikazamwisho. Uzoefu huo ulinifundisha umuimu wa kupanga mapema, kuthimbitisha tarifa za Tukio na kuweka kumbukumbu za malipo. Pia nilijifunza kulinganisha bei na kuchagua tikiti inayo lingana na bajeti na maitajia Tukio.

Kazi ninayoithamini zaidi ni hile inayotua mchango chanya kwa watu na jamii. Huku ikiniruhusu kutumia ujuzi wangu kikamilifu na kujifunza kila siku. Nadhamini kazi enye wajibikaji, wadilifu na nafasi ya kukua kitaaluma. Pamoja na mazingira ya ushirikiano na heshima. Kazi ya haina hiyo hunipa motisha na kufanya kwa bidi na kutuoa matokeo bora.

Napenda kununua vitu kwa sehemu ambazo, zinabithaa nzuri na zakudumu, bei zake ni za haki au zinakubalika, uduma kwa wateja ni zuri, raisi na salama kununua mtandaoni. Kwa kifupi, siheshimu mahali fulani kwa jina tu, bali nafanya ununuzi mahali pazuri zaidi kulingana na maitaji yangu kwa wakati huo.

Napendelea chai, hasa asubuhi. Hunisaidia kwanza siku nikua mtulivu na mwenye umakini. Pia ni rahisi kuinywa mara kwa mara, bila kunisumbua sana kiafya. Hata hivyo, ninaweza kunywa kahawa inapohitajika. Hasa ninapoitaji kuongeza umakini kwa haraka.

Nahitaji kuimarisha zaidi ujuzi wa mawasiliano na usimamizi wa muda Ingawa ni na msingi mzuri ninaona kuwa kuwasiliana kwa wazi zaidi katika mazingira tofauti na kuboresha upangaji wa vipaumbele kunanisaidia kuongeza ufanisi kazini kufanya kazi vizuri na timu na kufika malengo kwa wakati Pia nikotayari kujifunza mbinu mpya ili kuendelea kukua kitaaluma.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni pale nilipopewa jukumu jipya bila maandalizi ya muda mrefu, lakini nikafanikiwa kulitekeleza kwa mafanikio. Uzoefu huo ulinifundisha kujiamini, kujifunza haraka na kubaki mtulivu hata chini ya shinikizo. Tangu wakati huo, nimekuwa tayari zaidi kukabiliana na changamoto mpya na kuchukua majukumu makubwa.

Ndio, napenda kuvaa vipuli, lakini kwa kiasi kulingana na mazingira. Nachagua vipuli vilivyo rahisi na vya staha vinavyoongeza muonekano wa kitaalamu bila kuvuruga kazi. Ninaamini muonekano mzuri uongeza kujiamini na heshima katika mazingira ya kazi.

Ndiyo, ninavaa saa mara kwa mara, hasa pale ninapohitaji kuangazia muda au kuonekana nikiwa na mtindo wa kitaalamu. Kwa upande mwingine, siivai kila siku, kwa sababu wakati mwingine nataka uraisi na kupumzika bila vifaa vingi. Saa pia hunisaidia kuupanga muda vizuri na kuonyesha nidhamu binafsi.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi na kwa njia ya eshima. Hasapale, mazungumzo yanapolenga uwelewa, maendeleo ya jamii, na sera zinazo atiri watu. Hata hivyo, ninaepuka mjadala yenye mgewanyiko au isiakali, na hupendelea mazungumzo ya kujenga ya nayo eshimu mitazamo tofauti.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi, nipale nilipo shirikiana na timu yenye changamoto tofauti na malengo magumu. Nilijifunza umuhimu wa mawasiliano wazi, ushirikiano na uvumilivu, pamoja na kupanga vipaumbele vizuri Uzoefu huo pia ulinifundisha kujifunza haraka, kutokana na makosa na kutafuta suluhisho badala ya kulalamika. Jambo lililonisaidia kukua kitaaluma na binafsi.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda kupumzika kidogo na kurekebisha akili. Hii inaweza kuwa kwa kunywa kikombe cha chai au maji, kutembea kidogo ili kuimarisha mzunguko wa damu au kusoma kitu kidogo kisicho na shinikizo. Pia napenda kutumia muda huu kuzungumza kwa urahisi na wenzangu ili kuboresha mahusiano ya kazi na kujenga motisha.

Somo niliopenda shuleni lilikuwa biolojia kwa sababu lilinifundisha kuelewa maisha mwili wa binadamu na mazingira kwa undani. Nilifurahia pia vipindi vya majaribio na kuchunguza maumbile kwa vitendo. Kwani ilifanya nijihusishe moja kwa moja na kile nilichojifunza na kuendeleza ufahamu wangu wa kisayansi.

Ndiyo, napiga kura pale nina nafasi na fursa ya kufanya hivyo. Kwa akili yangu, ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na kuathiri mabadiliko yanayogusa maisha ya kila siku. Napenda pia kuhakikisha kuwa, ninaelewa vyema wagombea au sera kabla ya kuamua. Hili kura yangu iwe na maana na yenye ushawishi chanya.

Ndio, napenda kuangalia nyota, hasa nyakati za usiku tulivu, unipa muda wa kutafakari, kunituliza akili na kunikumbusha ukubwa wa ulimwengu, pia unisaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi na kunipa mtanzamo chanya kuhusu maisha.

Ndiyo napenda maua hunivutia kwa uzuri wake wa asili na arufu zuri na pia huleta utulivu na furaha maua hunifanya nijisikie karibu na mazingira na hunipa hali chanya Asa yanapokuwa sehemu ya kupumzika au mapambo.

Napenda kufanya kazi vizuri zaidi ya subuhi. Hasa, baadaya kuamka na kupata mda wa kupanga mawazo na kuanza siku nikiwa mtulivu. Wakati huu, nikiwa nanishati na akili safi, huwa naweza kuzingatia kazi kwa umakini zaidi, kufanya maamuzibora na kumaliza majukumu kwa ufanisi. Pia napendelea kutumia mapumziko mafupi ili kudumisha umakini hadi mwishoni mwa siku.

Ninajenga mausiano na wafanya kazi wengine kwanjia ya heshima, mawasiliano wazi na ushirikiano Hii inausisha kusikiliza kwa makini, maoni na mawazo yao, kushirikiana kwenye miradi na kusaidiane pale panapo itajika kuonyesha shukrani na kuthamini judi za wengine kuweka mazingira ya kirafiki lakini kitaalamu ili kila mtu ajisikie huru kushirikiana. Kwa njia hii, mausiano ya nakuwa ya ku aminiana yenye msaada na ya nayo chochea ufanisi wa timu.

Ninashughulikia makosa kazini kwa utulivu na kwa kuchukua hatua za kufundisha. Kwanza, ninatambua makosa hayo na kuchambua sababu zake bila kulalamika. Kisha, ninatafuta suluisho zinazoweza kurekebisha tatizo haraka na kuzuia kutokea tena. Pia, najifunza kutokana na makosa hayo ili kuboresha ujuzi wangu na michakato ya kazi. Huku ni kiwa tayari kushirikiana na wenzangu pale inapohitajika.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za mita mia moja. Ninaupenda kwa sababu unaonyesha kasi, nidhamu na maandalizi ya hali ya juu kwa muda mfupi sana. Kila sekunde ina maana na ushindani huwa wa kusisimua hasa wakatu wa mchezo ya olimpiki ambapo anariatha bora duniani ukutana.

Ndiyo, napenda kula samaki. Asa, aina zinazopikwa kwanjia za kiafya kama kukaanga kidogo au kuchemshwa. Samaki ni chanzo kizuri cha protini na virutubisho muhimu na pia uchangia lishe yenye uwiano. Ninaitaji pia kuchagua samaki safi na vienye ubora hili kuakikisha latha na afya zinadumu.

Shuuli yangu ya kupendezwa ni kusaidia wengine na kushirikiana katika miradi yenye changamoto. Napenda kuona matokeo chanya ya kazi yangu na jinzi inavyo waathiri wengine. Iwe ni kuelimisha, kutatua matatizo au kuboresha mchakato fulani kazini. Shuuli hizi unipamotisha, kuridhika na fursa ya kujifunza ujuzi mpya kila siku.

Napenda sana ya kisasa na ya asili. Sanaa hizi univutia kwa sababu uonyesha ubunifu, isia na maeleze ya maisha kwanchia ya kipekee. Pia napenda michoro na picha zinazoimiza mtazamo wakina. Zinazoweza kunikumbusha adithi au kumbukumbu na kunipa motisha ya kifikiria na kiisia.

Napendelea kuona maendeleo ya elimu, afya na teknolojia katika jamii. Elimu bora hutuoa fursa kwa kila mtu kujijenga na kuchangia maendeleo ya taifa. Uduma za afya zenye ufanisi zinaakikisha watu wanakaa sa lama na wenye nguvu. Teknolojia inayopatikana kwa uraisi uwezesha biashara mawasiliano na ufahamu wa dunia kwa haraka. Kwa pamoja, maendeleo hayo huongeza ubora wa maisha na fursa kwa kila mtu katika jamii.